Nashiriki katika jamii yangu kwa kuhakikisha kwamba nahudhuria mikutano kadhaa wa kadhaa na kuhakikisha kwamba nahudhuria zile sherehe ambazo zinatokea katika mmoja familia katika jamii yangu. Inaweza kuwa ni harusi nahudhuria, inaweza kuwa ni sherehe za kuzaliwa, inaweza kuwa ni mazishi maanake kuna mpendwa ameaga dunia na pia mara nyingine kuna michango ambayo watu kama jamii wanahitajika kutoa fedha ili kuweza kusaidia kusukuma ajenda tofauti. Basi najitokeza pale kuhakikisha kwamba nasaidia kwa njia moja ama nyingine.

Kumbu kumbu lilizo naza shule ni zile ambazo nilikuwa na jitosa katika densi, mashindano ya densi na vile vile ma mashindano ya michezo ya kuigiza na nyimbo. Na sana sana tulikuwa tunashinda tuzo, nimepata vikombe kadhaa kutokana na uigizaji wa filamu na uchezaji densi na vile vile nyimbo. Kwa hivyo, ndiyo baadhi ya kumbu kumbu nzuri ambazo zinanukumbusha maisha angu ya shule, manake nilikuwa na penda sana burudani.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti, hususan ninaputumia runinga hapa kutazama vitu vili vitatu, ninapochukua remote, kuna sehemu ambapo unafinya, na unapofinya, unazungumza, na bila shaka unaona, unachohitaji kutazama kwenye runinga. Jinsi ulivo zungumza, ndivyo basi utakaviona, utakavyo tokea kwenye runinga. Kwa hivyo, na hisi kwamba rahisi kuliko kuchukua na kuanza kuandika nataka kuangalia hii. Kwa hivyo, teknolojia sauti inasaidia.

Napenda kununua vitu katika duka la jumla. Maanaka unapoenda katika duka la jumla, unapata kila kitu ambacho unakihitaji katika duka hilo. Kuliko kuenda katika maduka madogo madogo ya hapa vijijini nyumbani, ambapo unapata tu kitu kimoja na hupati kila kitu ambacho unakitaji kwa wakati mmoja. Kuwa hivo ni vizuri kuelekea katika duka la jumla, uwezo kupata kila kitu kwa wakati mmoja.